Ndiyo, mimi hutumia simu kununua vitu kwa njia ya M-Pesa. Sana sana mimi huwa siweki hela zangu kwenye wallet yangu, mimi sana sana hutumia njia ya M-Pesa kununua bidhaa kama vile nguo, nguo, mavazi, simu na vitu vinginevyo kwa njia ya M-Pesa. Kwa hivyo sana sana mimi hutumia simu kununua bidha zangu.

Kwa njia ambayo mimi hulinda faraga yangu mtandaoni mimi sana sana pale mtandaoni huwasipendi kuweka vitu zangu za kibinafsi kwa hivo pale mtandaoni mimi uhifadhi vitu zangu za kibinafsi mi huwa huwasizieki pale kwa njia hiyo mimi uhifadhi faraga yangu pale mtandaoni kwa kutoeka bidhaa zangu zile za kibinafsi.

Mimi nguo zangu nitasema mimi fuwa nguo maramoja kwa wiki sana sana katika siku ya ijumaa nafuwa nguo zangu katika siku ya ijumaa. Kisha ntangoja ka, ijumaa nyingine kisha ndiyo nta, ntakavyo fuwa nguo nyingine kwa hiyo mi fuwa nguo siku moja kwa wiki ile kuepuka uchovu.

Andiyo mimi utumia mitandao ya kijamii kwa sana sana wa mitandao ya kijamii ambao mimi hupenda kutumia ni ule mtandao wa facebook. Afu pia kuna mchandao wa tiktok alafu pia kuna mchandao wa instagramu ya ya ndasa mido mitandao pia napenda kutumia sana sana alafu pale pia mimi upenda kutumia wazapu sana sana katika kutuma message zangu na pia kutaka kuwasiliana na watu ninaowapenda mimi.

Naweza sema mtu ambae amenifundisha jambo muhimu ni wazazi wangu, alafu, ila katika wazazi wangu, wambae amenifunza sana ni mama angu, mama angu menifunza kusu aadabu, na kuheshimu watu wengine, kwaiyo nitasema mama angu menifunnza menge sana sana tangu ututoni, mpaka hapa ambapo nilipo, kwa hivyo mtu ambaye amenifunza jambo muhimu ni mamangu, kwa hivyo na muenzi sana.

Kama ni kusubiri kwenye mstari sana sana mimi huchoka sana lakini pia kuna sehemu ya kuwa lazima utasubiri ili uweze kuhudumiwa kila ambacho unataka. Kwa hivyo kusubiri katika mstari huchosha sana lakini pia ukisubiri unapata uliweza kusaidika kwa hivyo kusubiri pia kuna faidazake kivyake.

Mi kwenda hospitali mimi huenda hospitali kama si mara moja mara mbili kwa mwaka ama ule wakati ambao nimeugua huu ndio wakati ambapo mimi huenda hospitalini lakini si rahisi mi kwenda hospitalini. Kama mwaka huu bado sijaenda hospitalini mimi huenda hospitalini mara moja ama mara mbili kwa mwaka ama ule wakati ambao nimeugua.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa mpira. Nisa sana sana mi hupenda kutazama mpira na naupenda sana jinsi wanavyocheza wachezaji kwa ivo pale ningepatiwa. Ningesema ningependa kucheza mpira sana sana kando na mpira sioni kama kuna mchezo mwingine ambao ningependa kucheza kwa ivo mimi hupenda kujaribu kucheza mpira sana.

Katika kupanga wiki yangu ya kazi mimi upanga ramani yangu. Kwa ivo kuna wakati ule ambapo taanza kazi asubui na mapema wakati mwingine naanza mida ya mchana. Kwa ivo pia kazi yangu haijulikani wakati wa kuanza kwa hivo sana sana mimi upanga kazi yangu kwanzia mwanzo wa wiki napanga jinsi ambavo kazi yangu itaenda katika wiki nzima.

Kutoka kushambulia ya mabadiliko kwa kazini, kutoka kushambulia ya mabadiliko yangu kazini, mimi hufanya njia zote kuenda na mabadiliko ambayo ninafanya, kwa hivyo, mimi hujaribu sana kuenda na mabadiliko ili nisiwe na changamoto yote, kwa hivyo, mimi huangalia mabadiliko hayo.

Jambo ambalo mi hufanya usiku kabla kulala ningependa kusema kuwa mimi uwomba kwanza baada ya kuomba pia mimi hutazama filamu mmoja mbili tatu hivi. Kisha naingia pale katika simu yangu pale katika mtandao na kuongea na marafiki na wapendwa wangu. Lau bada hapo amitazima simi angu kisha naingia kulala.

Ndiyo sana sana mimi hupenda kujifunza mambo mapya kwa sababu pale ambapo najifunza mambo mapya pia unasoma mengi na pia unajua vitu vingi kwa hivo kusoma mambo mapya ni kitu njema ambalo wa mimi hulipenda sana kwa sababu mimi hupenda kujua vitu vingi ambavo badae pia vitanisaidia na pia vitanisaidia na mimi pia nisaidiye watu wengine kwa hiyo mimi hupenda kujifunza mambo mapya. Kwa kuangalia pale mtandaoni na pia kutokana kwa marafiki.

Ningependa sana sana kupenda kuwa na ngependa na kusema kuwa napenda suruali. Kama hivi mimi ni mwanaume kwa hivyo kuvalia sketi pale itaonekana kuwa pia si sina kichwa kizuri kwa hivyo ningependa kusema kuwa mimi huvaa suruali. Napenda suruali sana kwa sababu ni nguo ambayo ni ya heshima pia kivyake.

Wakati wa kazi zangu za dharura mimi hupenda kushughulika haraka sana kwa sababu ni kazi ambayo ni ya dharura kwa hivo ningependa kushughulika hata kama ndio upesi na njia haraka ile kusaidika ile pia kusaidia. Mtu anayehitaji dharura hiyo dharura mimi huangalia kwa njia ya haraka sana sana.

Katika utoto wangu ningependa kusema kwa utotoni pale mimi sana sana nilikuwa napenda kucheza. Napenda kucheza na wezangu na kanda kucheza na wezangu sana sana muda wangu mwingi nigeutumia kulala kwa hivo mimi kama sio kulala nilikua natoka inje ili kucheza na wenzangu huo ndio muda wangu mwingi nilikua napenda kufanya utotoni kucheza na pia kulala.

Pale ambapo napenda kula mi hupenda kula ndani ya nyumba namna ya nyumba mandhari yake mazuri alafu pia usafi kuna usafi pale nyumbani kuliko pale nje pale nje pia hakuna usafi wa kutosha kwa hivyo napenda kusema kuwa mimi hupenda kula nikiwa ndani ya nyumba kuliko nje ya nyumba.

Ukiangalia utaratibu wangu wa kila asubuhi basi. Nikiamka pale wakati wa asubuhi kwanza kitu cha kwanza ni kuswali alafu labda ni kiamshakinywa au breakfast Hmm kiamshakinywa vile vile ningependa kusema ni kiamshakinywa. Hiyo unakumbuka ni saa ngapi hupenda kuamka mida ya kuamka ni pale mida ya saa kumi na mbili na mambo gani unahitaji kufanya kabla kuondoka kabla kuondoka ni kupiga usafi ya nyumba na pia usafi wa kimwili, unaeza vipi kuhusu asubuhi zako kwa abubuhi zangu ni nzuri na zenye faraja.

Ukiangila katika gazeti ama habari za mtandaoni mimi huzipenda kuangalia habari za mtandaoni kwa sababu ya simu yangu. Kwa hivyo kando ya gazeti mimi hupenda sana sana habari za mtandaoni kwa sababu zina zinaonyesha kila kitu kwa wingi na ubunifu kwa hivyo habari za mtandaoni ni nzuri sana kuliko za pale gazetini.

Kumbukumbu ambayo ninayo nzuri ya shule ni pale tulipo kuwa tukiangaliwa pale gwarideni kama tumevalia sare za shule ambapo ilipatikana kwa siku moja sikua nimevalia sare ya shule alafu nikapelekwa pale gwarideni. Mwalimu mkuu akanitambulisha kwenye wanafunzi wengine hata hivyo hizo ni kumbukumbu ambazo nikikumbuka pale shuleni.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni lile jambo la mavazi. Jinsi ya kuvalia mavazi ni muhimu kwangu alafu pia hile jinsi ya kusuali pia ni muhimu sana kwangu kwa hivyo mimi ungalia haya mambo mavazi na jinsi ambavyo inasuali unavitu ambavu pia mungu anapenda kuviangalia kwa hivyo. Mavazi na kusuali jambo la muhimu sana.

Njia ambayo mimi utumia kuongeza uzalishaji wangu saa sijui ni kuangalie njia gani katika kazi yangu mimi ujituma na kuwa na bidii ili kuaneleza uzaleshaji wangu katika kazi yangu kwa hivyo mimi upenda kuwa na bidii sana sana katika kazi yangu.

Njia ambayo mi hutumia kusherekea mwaka ni kufurahia na wezangu. Na pia kwenda pale kwenye sherehe moja mbili alafu wakati mwingini pia kuenda pale kanisani ili kuvuka mwaka kwa hivyo mimi usherekea na wenzangu na pia pale kanisani ili kukumbuka pia mungu ndiye aliyetuweka ku tuweza kuvuka mwaka.

Wangu wambae kufuga huu na ya taka kumfuga mnyama ambao mwenye ni mfuga ni paka hapa kwangu ni paka mweupe tabia zeke na mwenenoyake ni mweneno na mzuri sana kwa sababu ni mtulivu vile vile nafanya kitu chochotu wata kukuchakesha ndiyo huu huwa napenda kucheza sana sana uchezaji wake huwa una chakesha sana sana kwani huwa unapenda wanyama pori wa kufugwa sababu ni wanyama ambao kusaidia pale nyumbani kama vila kuwafukuza vitu kama panya vile vile.

Simu yangu mimi hutumia katika kikazi sana sana. Simu yangu ndio ambao mimi hutumia katika kazi na kuangalia katika kazi yangu alafu pia mimi hutumia simu yangu katika kuwasiliana na wenzangu. Kwa hivyo mimi simu yangu hutumia katika kuwasiliana na wapendwa wenzangu wale ambao katika inchi za mbali na wale ambao wako mbali kwa hivyo simu ni kitu cha muhimu sana.

Kitu ambacho mimi pale sana sana ukula asubuhi mimi hunywa chai sana sana sana asubuhi mimi upenda chai. Habu chai na inakupa uchangamfu sana sana. Alafu pia hukunywa chai kwa mahamri. Kwa sababu mahamri nayapenda sana kwa saabu ni matamu sana mno. Kwa hivo mahamri na chai, ndio ambao napenda kula asubuhi sana sana.

Siku yangu ya kusherehekea kuzaliwa ni siku muhimu sana kwangu. Kuwa mimi siku hiyo, mimi hufurahia na wenzangu na pia na familia. Kwa sababu ni siku muhimu sana. Mimi hununua vinywaji na pia chakula. Kisha naita wenzangu, tunasherehekea pale siku yangu ya kuzaliwa. Kwa sababu ni siku muhimu sana kwa maisha yangu.

Kama napende upepo wa AC, napende upepo wa AC sana kwa sababu ni upepo ambao ukupa utulivu wa mwili na pia utulivu wa moyo. Sana sana pale nikiwa katika gari langu, upenda kufungulia AC. Kisha upepo huo ukinipiga naisi utulivu wa moyo na roho. Na wa kimwili pia.

Mafanikio ambao nimeyapata kazini ngependa kusema kuwa pale kazini nilipata nafasi na fursa ya kupandishwa cheo na kusimamia wenzangu kwa hivyo kupandishwa cheo hii ningepeda kusema kuwa ni mafanikio kubwa sana kwa zao pia kupandishwa cheo kulisibabisha pia kupandishwa kwa mshara wangu kwa hivyo hiyo ni fanikio kubwa sana kwa wangu.

Mkama nafanyaje kazi na timu ya mbali uKiangela katika jinsi navyofanya kazi na timu ya mbali ni tunawasiliana katika simu zetu, kisha tunapanga kazi yetu katika simu na pia kisha tunaanza kazi kwa hivo, timu ya mbali si tutumia mtandao kupanga kazi yetu kwa sababu ni njia raisi kuliko kusafiri kuelekea huko.

Una chaji kifaa chako mara ngapi kwa siku? Kifaa changu sana sana kuangalia kwa simu yangu mimi simu yangu huichaji mara moja kwa siku. Huchaji mara moja kisha natumia siku nzima kisha nitachaji tena siku ambayo itafuata. Kwa sababu hio kuchaji kifaa chako sana pia inasababisha uharibifu.

Unapenda kunyoa ama kuwa ndevu. Mimi sana sana mimi upenda kuvaa ndevu kwa sababu mimi pale kichwani mimi hunyoa nyewele yote kwa ivo kuvaa ndevu pia kunanifanya kuwa mimi navutia na wakupendeza katika wengine kwa ivo mimi hupenda kuvaa ndevu kuliko kunyoa ndevu.

Unapenda kufanya nini na familia yako mimi na familia yangu sana sana mi upenda katika wakati wetu. Watu na kazi upenda kufuraia pamoja kula chakula pamoja na pia kuenda katika manthari mazuri na kufraia pamoja. Pia wakati mwingine pia hucheza michezo ya kifamilia pale.

Aa njia ambayo mi hushughulikia wateja wangu ni njia ya urafiki yaani kirafiki sana sana sababu mimi napenda wateja wangu wakiwa katika hali ya kufurahi kwani mi huwashughulikia haraka na mimi huwashughulikia kirafiki yaani kwa njia nzuri ni ya upendo kwa sababu nawahitaji kesho kesho kutuwa na hata leo kwani wateja ni watu muhimu sana.

Unafanya nini kushirikiana na timu? Mimi katika kushirikiana na timu mimi husema kuwa kushirikiana na kitu cha muhimu. Kwa hivyo mimi maongezi yetu, sisi huongea na kusikilizana kwanza ili kuimarisha ushirikishano wetu katika timu yetu. Kwa hivyo kuongea na kitu cha maana katika na kusikilizana.

Niambie hadithi kuhusu mji wako wa kuzaliwa. Mji wangu wa kuzaliwa ni mji wa Nairobi. Labda unaweza kushiriki vitu vya kuvutia huko? Ndiyo, sana sana mi naupenda sana sana mji huo. Je, unakumbuka mambo mazuri ya utotoni? Ndiyo nakumbuka mambo mazuri sana tena mingi. Nini kinakufanya mji wako kuwa maalum? Mji huwa maalum kwa sababu ndiyo yaani mji mkuu wa Kenya yaani hitaji kurudi pale wakati gani? Saa hii bana nipo pale pale.

Niambie kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambae namjua ni Lebron Lebron James. Labda wanaweza kueleza ni kwa nini unampenda mchezaji huyo. Mchezaji huyo anampenda mpenda kwa sabubi mbunifu wake. Je unakumboka mcheza wa aJabuli kumwona akicheza ea nakumbuka mchezo wa NBA. Kipenda kueleza ni ujuzi gani unamwona wakiwa nao. Au ujuzi ni kwamba mbunifu sana. Raisi mi ni wakatu na mwona akacheza mi huisi furaha sana sana.

Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Uzoefu wakazi ule wa kufundisha watoto kwa sababu mimi ni mwalimu kikazi kwa hivyo, kufundisha watoto ndio uzoefu ambao mimi naupenda zaidi na nauenzi sana. Kwa hivyo kufundisha watoto nakupenda sana na huu ndio uzoefu ninao.

Je kama navaa saa? Mimi huvasa sanasana ule wakati ambapo mimi sina simu yangu mimi huvaa saa kwa sababu kuangalia masaa masaa ni muhimu sana wakati ambapo nafanya kazi yako kwa hivyo mimi hupenda saa na ni nzuri sana pia katika urembaji wa kurembesha mwili.

Kumbu kumbu gani nzuri ya kutoka utotoni. Kumbu kumbu ambayo ni ya utotoni ambayo naipenda na ninaienzi ni pale ambapo tulienda kuogelea. Na kuogelea kisha nguo zetu zikaibiwa kwa hivyo kumbu kumbu kwa hii singe sahau. Kwa tulienda kuogelea tukaibiwa nguo kwa hivyo iliibidi turudi nyumbani bila nguo zetu.

Wapenda kufanya nini na marafiki zangu? Marafiki zangu sana sana mimi hupenda kufurai nao. Na pia kwenda kutazama mchezo kama mchezo wa mpira na pia kwenda katika sherehe. Kwa ivo marafiki pia na watu wa muhimu sana katika maisha yako katika kufuraia kwa ivo. Mimi hupenda sana sana kucheza na kwenda sherehe na marafiki zangu.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa. Ndiyo, mimi hupenda siasa sana sana pia. Sababu siasa ni muhimu katika nchi yako kwa hivyo, mimi hupenda kuzungumza. Na siasa mbayo mimi napenda kuzunguza ni siasa ya amani. Napia napenda viongozi mbao wanapenda maendeleo. Kwa hivyo ukiwa na viongozi napenda maendeleo, mimi hupenda siasa kulingana viongozi hao.

Mzoefu gani wa kushangaza umawai kupata? Muzoefu wa kushangaza ni ile siku ambayo siku ambayo nilianza kujua kuogelea, yaani tangu hio siku nimekuwa na mazoea kuogelea kila masaa hadi najishangaa mimi mwenyewe.

Ndio naifadhi kitu cha thamani. Kitu ambacho cha ba thamani ambacho mimi naifadhi sasa hivi. Ningependa kusema kuwa nimeifadhi hela. Hela ndo kitu cha thamani ambacho nimeifadhi. Na hela zanga nimeifadhi katika benki. Kwa ivo hela, ndicho kitu cha thamani kwa sasa hivi ambacho nimeifadhi.

Kipenda kusoma vitabu vya aina gani? Vitabu ambavyo mi napenda kusoma ni vitabu ya mapenzi alafu pia sana sana napenda kusoma vile riwaya sabu riwaya kama ile ya Ken Walibora ya Kidagaa Kimemwozea ni kitabu ambacho ni kitamu sana kwa hivyo mi upenda kusoma riwaya za mapenzi sababu zina kufafanulia kuhusu maisha.

Mimi katika mimi hutumia wifi kwa sababu mimi huangalia katika data za simu. Data za simu ni bei ghali sana kulingana na wifi. Mimi hununua wifi yangu ambayo mimi hulipia kwa kila mwezi ambao nikiangalia kulinganisha na data ya simu wifi huwa ya bei nafuu sana.

Nambie kuhusu njia unayotumia kupumzika njia nayo naitumia kupumzika mimi hupumzika kwa kulala. Labda ni mazoezi ya yoga au meditation. Oho kuangalia hapa mimi kituambia meditation. Njia unakipumbuka wakati ulipo jifunza njia hii ya kupumzika waliko wakati kitambo pale nikaweka shule upili. Mkipina kushiriki ni muda gani unachukua. Ha kushiriki mimi hushiriki kwa lisaa li moja. Na hizi jinsi gani baada ya kupumzika? Baada ya kupumzika mimi uhisi kuwa mwili yangu metulia na pia kili yangu imetulia.

Zawadi gani nzuri nimewaipokea? Zawadi nzuri ambayo nimewaipokea ni simu. Niliweza kupokeza simu aina ya iPhone kumi na saba Pro Max mbayo ilifanya ni kafurai sana sana sana sana yaani mtu aliye nipokeza wa kati huo siwezi msahawu. Hii ndio zawadi ya mana ambayo nilipokea ambao nilipokea ambao nyezi siezi sahau.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku. Barua pepe mimi kwa siku hungoja mara kadhaa kwa sababu mi hutumia sana sana barua pepe kuwasilisha ujumbe muhimu ama katika kazi zangu mimi hutumia barua pepe kwa hivyo kwa siku napenda kusema mi hungoja barua pepe karibu mara nne mara tano kwa siku.

Chakula gani unachokipenda kula jioni? Chakula ambacho napenda kula jioni mimi hupenda kula sima kwa mboga za kinyeji kwa sababu sima ni chakula ambacho ni kitamu na mboga za kinyeji pia husadia katika afia yako. Kwa hivyo, hicho ndicho chakula ambacho mimi hupenda kula jioni kabla ya kulala.

Niambie kuhusu mfanyabiashara bora zaidi. Mfanyabiashara bora zaidi ambaye namjua anaitwa Elon Musk. Si unakumbuka kitu cha ajabu alichokifanya Elon Musk ameeka vitu vingi kama vile 'Twitter' alianzisha 'Twitter'. Ungependa kueleza ni nini unajifunza kutokana kwake. Kitu ambacho najifunza kutokana kwake ni ubunifu wake na kazi nzuri yake. Unahisi nini kuhusu jinsi anavyofanya biashara? Anafanya biashara yake vizuri. Na pia ana pesa hela nyingi, ana hela sana.

Unapenda kununua nini zaidi? Kitu ambacho mimi hupenda kunua zaidi. Ntasema ni nini? Mhum, mi hupenda mbwa sana. Mimi hupenda kujinasifisha. Kuwa nadhifu kwa kuvalia nguo safi. Kwa hivo mimi hupenda kunua nguo. Yaani kwa wiki, kwa kilazima ni ninunue nguo mpya. Kwa hichi ndicho kitu ambacho ninapenda zaidi kununua.

Kipawa gani una? Kipawa ambacho ningesema kuwa kipawa ambacho sina? Kipawa ambacho una? Kipawa ambacho ninacho ni kipawa cha kuimba So mi hupenda kuimba sana alafu ni ninasauti nyororo sauti nzuri ambayo inapendeza ya kuimba.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu ndiyo mimi hupenda hadithi za ajabu kusamabu ni hadithi nzuri halafu pia zinakufanya pia uweze kufikiria zaidi halafu pia zinakuwacha katika hali ya kutamausha kwa hivyo hadithi za ajabu ni hadithi nzuri kwa za kuelimesha pia. Ya kwa ufupi ningependa kusema kuwa napenda hadithi za ajabu. Kwa hivyo.

Je unapenda chakula cha haraka. Haa chakula cha haraka laa sipendi. Mimi hupenda chakula ambacho kimepikwa taratibu na pole pole tena ambacho kimepikwa vizuri kwa sababu chakula cha haraka unapata kuwa siki tamu vile kama chakula ambacho kimetayarishwa kwa upole na pole pole na utaratibu kwa hivo kwa ufupi sipendi chakula cha haraka.

Kampuni gani ya teknolojia naiaminia? Kampuni ya teknolojia naiaminia ni kampuni ya Tecno. Kwa sababu nita kampuni nzuri alafu ni kampuni pia na ambayo inatengeneza bidhaa nzuri ka mfano kama vile simu. Simu zake ni nzuri na ni za kupendeza pia kwa ivo kwa ufupi kampuni ambayo naipenda zai kampuni ya Tekno.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa besiboli. Unaweza kushiriki wakati huo mkuu besiboli uliouona. Hmm mii sana sana sipendi besiboli labdo unaweza kueleza ni timu gani zilikuwa zikicheza. Kwa sababu vile sipendi besiboli kwa hivo si kujui timu za besiboli vile vile. Unakumbuka ni nini kilichotokea cha ajabu? Sikumbuki chochote kwa sababu sijaitazama mpira wa besiboli. Ungependa kueleza jinsi ulivyohisi wakati huo siwezi chochote kwa sababu sijawaitazama mpira wa besiboli. Na mafikira kuhusu wakati huo sina chochote vile vile.

Mafunzo gani am, bao ungependa kupata kazini kwa sababu mi nafanya kazi ya uwalimu sioni kama kunamafunzo ningependa kupata sababu tayari ninao tayari najua kuwafunza wanafunzi kwa hivo sioni kama napenda mafunzo mengine tayari nilionayo yashanitosha.

Lengo gani la muda mrefu mna kazini. Lengo la muda mrefu ambalo ningependa kusema pale kazini ni kufanikiwa katika kazi yangu na kupata hela nzuri. Kupandishwa pia cheo katika kazi yangu sana sana kupandishwa cheo ndiyo lengo langu la muda mrefu ambalo ninalo pale kazini.

Kisema wakati umepotea basi mimi huwasha taa hutumia taa kama mwangaza masaa mengine mimi huwasha mishumaa ili wakati umeme umepotea alafu pia mimi huzima nazima kila kitu ambacho kinatumia umeme katika nyumba ili umeme unaporudi zisiharibu vitu.